Napenda kupata mafunzo ya ujuzi na maendeleo ya kitaaluma kazi ni kwa sababu huchangia ufanisi, ukuwaji, wabinafsi na nafasi ya kupanda cheo. Kwanza, napenda mafunzo ya kitaaluma ambayo ya nahusiana na moja kwa moja na kazi yangu. Hii inaweza kuwa ujuzi wakiufundi, mbinu mpya za kazi na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Pia napenda mafunzo ya uongozi na usimamizi, kujua jinsi ya kuongoza timu, kushugulikia migogoro na kupanga rasimali kuniwezesha kuwa mfanyikazi bora na kuchagua maendeleo ya kampuni na shirika. Tatu, napenda mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano. Hii inahusisha jinsi ya kushirikiana na wenzangu kuwasiliana kwa ufanisi na kushugulikia changamoto za kazi bila kelele wala migogoro. Nne napenda pia mafunzo ya afya kazini na usimamizi wa mda. Kujua jinsi ya kupanga mda kushugulikia stress na kuishi kwa afya njema kazini inasaidia kufanya kazi kwa ufanisi bila uchovu mkubwa, kwa ujumla napenda kupata mafunzo ambayo yananifanya niwe mtaalamu kiongozi mzuri mwepesi kushirikiana na mwenye afya na umakini kwakuchangia maendeleo binafsi na mafanikio ya kazi.